Hali na mahusiano mazuri na wazee wangu, wazee wa kila aina moja, wazee wangu ambao ni wazazi wangu ninao mahusiano mazuri kama wazazi kwa kunishauri, kunielekeza na kunionyesha njia za kupita na njia zisizo kwa za kupita. Lakini pia na mahusiano mazuri pamoja na wazee wanaonizunguka. Kila mtu ambaye amenizidi umri kwa wangu mimi na mchukua kama ni mzee kwa sababu yeye ameona mingi kwa mimi. Kwan naishi nao vizuri kwa kutamani kujifunza kutoka kwao, kuweza kuwaelezea changamoto ninazopitia ili kuweza kujisaidia namna ya kuzikabili na wao walivopita kwa mazingira kama haya ninavopita, waliweza kuvuka kwa staili gani. Kwani nawatumia wazee na kwa kwa kuwaheshimu na kupokea ushauri kutoka kwao na kujifunza mambo mengi ambayo wao wameyaona kabla yangu mimi kuwepo mahali ya kuandamana wao na kwa ni wazee kwa nina mahusiano mazuri na kila haina ya mtu ambaye ameninizidi umri.

Asante sana swali nzuri sana umeniuliza ninapenda sana kujifunza lugha ya kifaransa lugha ya kifaransa ningependa sana kuijua na kujifunza hii lugha ninayo moyo na nia ya kujifunza hii lugha na mungu akinibariki siku moja akinifungulia milango nitajifuza kwa bidii na nitaweza kuijua hii lugha ya kifaransa.